Napenda kusoma sana. Kwa vile kuandika ina uchovu kwa namna fulani. Hivyo basi napenda kusoma kwa sababu pia kuongeza maarifa yangu kama mwanafunzi na pia kama kijana.